Naam, asante sana kwa hilo swali na kujibu swali lako. Ningesema hapana, sijaweka picha zangu mtandaoni kwa sababu napenda upweke katika maisha yangu. Sipendi watu wengi kuweza kujua nini inaendelea katika maisha yangu na nini nafanya na familia na marafiki zangu. Kwa hiyo huwa siweki picha zangu mtandaoni. Naam, asante sana kwa hilo swali.

Naam, asante sana kwa hili swali. Ningesema jinsi ambao napanga wiki yangu ya kazi kabla wiki itamatishe wiki iliopita hua naanza kukamilisha kazi zangu zote Ijumaa na nihakikishe kazi zote za wiki ijayo nikue nishamaliza kazi zangu zote. Na kabla nitoke ofisini naweza kuandika na kuona ni nini ina naweza kutarajia wiki ijayo kwa mfano kama kuna kuna ilmaarufu kwa kingereza kuna meeting ama kaa kuna mkutano ninaweza kuipanga kwa umbele. Alafu ikifika Jumapili ndo naanza kujitayarisha niezei kukuwa na nafsi ya kua nimepumzika vizuri na najitayarisha kwa kuangalia kazi zangu yenye nilikuwa nimeandika chini Ijumaa alafu ndo nianze kujipanga hii wiki inayokuja niweze kugawa kazi zangu kwa hizo siku saba siku tano pole sana samahani izo siku tano na niweze kukamilisha kazi zangu na sante soku kujibu swali nako. Ningesema mi hupanga wiki yangu. Jumapili anapanga kwa njia ambayo naweza kukamilisha kwa siku tano ya wiki na asante sana.

Naam asante kwa ili swali, kujibu swali lako ni nasema tabia ambayo hunichukiza kwa watu. Ni tabia ya kuwa na dharau na tabia ya kukosa kuwa na utu. Kwa mfano kutusi mtu ama kudunisha kazi ya mtu ama kuona mtu kani yeye chini yako kusema hivyo na ule kukosa utu na kuona mtu chini yako kuoleka unaeza kuniradhi. Hivo tungesema ni tabia sipendi kusema ukweli tabia ya kudharau mtu na kudunisha mtu na asante kwa hili swali.

Naam, asante sana kwa hilo swali. Ninge kuwaelezea jinsi chumba changu cha kulala hukaa. Kitu la kwanza ni si kikubwa, si kidogo, lakini kinatosha. Kinatosha kwa mahitaji yangu. Kuta za chumba changu ni la nyeupe, ni kuta nyeupe. Na kitanda changu nakipenda sana kiko nzuri na kinaniridhisha vizuri kwa kuwa inanipumzisha vizuri na ina nguvu la kuweza kunishikilia na uzito wangu na kitanda langu ina kipimo cha nne kwa sita na kinaweza kunitosha kwa mahitaji yangu. Nikiangalia kutoka kwa dirisha yangu naweza ona jumba la jirani langu. Na naweza kuona miti na nyasi iko nje kwa dirisha langu. Napenda sana kupumzika kwa chumba changu la kulala samahani. Napenda sana kulala kwa chumba changu. Asanti sana.

Naam, asante kwa hili swali. Sijawahi kujifunza kupika gitaa, lakini kwenda mbeleni ningependa sana kuanza kujifunza kutumia gitaa. Kwa kuwa nona ni kifaa nzuri, cha kusaidia kuweza kupata kupumzika na kupata starehe. Naam, asante sana. Kujibu swali lako ningesama hapana, sijawahi jifunza kupiga gitaa. Asante.

Asante kwa hili swali ningesema tabia ninayopenda kwa wengine ni tabia ya uaminifu kwa kuwa jamii inaweza kuendelea na kupata amani wakati watu wanaoishi kwa jamii hiyo ni watu wa waaminifu na watu wa amani. Asante kwa hilo swali, na nashukuru.